Sera ninaiyona muhimu katika kampuni ni sera ya mazao. Zinaweza kuhusu bei za mazao, kueka bei stahiki kwa wakuanja, masoko kuunganisha wakuanja na masoko, pembejeo kusaidia wakuanja kupata mbolea mbengu bora, kuifathi kusaidia kuhifathi mazao baada ya kuvuna.

Jambu la kwanza mi hufanya ni kiamka ni kupiga sala, kutoka kitandani na kuelekea bafuni. Kisha kurudi, kujianda, kuanda kiamsha kinywa, mi hupenda kuamka saa mbili. Mambo ambayo yanaitajika kufanywa kabla ujatoka nyumbani ni kupanga vitu vyako, kuviacha vikiwa visafi, vikiwa vimepangwa. Asubuhi zangu mimi ni mtu wa asubuhi mi hupenda kuamka asubuhi kwa maana usiku mi hukuwa nimechoka.

Mimi napenda kutembea na viatu vilivyo chini visiwe juu na visiwe chini sana. Ziwe hapo katikati viatu ambalo hazikusumbui ukitembea. Pia unajua inalingana na unakotembelea barabara. Siwezi sema ninapenda.

Katika kupunguza matumizi ya plastiki katika maisha yangu ya kila siku, mimi hutumia makaratasi ya pamba. Makaratasi ya pamba hayana uharibifu katika mazingira. Alafu pia mimi hupenda kuvitumia na kuvitumia. Hakuna kutupa, unavitumia, unavitumia katika maisha yako ya kila siku. Ili usiweze kutupa katika mazingira. Pia tunakuja na njia mpya za kutumia makaratasi mengine ambayo hayana uharibifu katika mazingira kama makaratasi ya plastiki.

Inapenda kutazama michezo kama wa soka. Timu ninayopenda katika ligi ya Uingereza ni timu ya Chelsea. Inapenda kutazama mpira. Mpira inainua, inanisaidia katika mawazo, inanisaidia katika, inanipa furaha. Kutazama soka, wa Uingereza, unisaidia sana. Pia kulingana na ninapokutoka Kenya, kuna ligi ya Kenya. Na ninapenda timu ya Kariobangi Sharks. Napenda wanavyocheza, napenda kuenda kuwatazama.

Mi ufanya mazoezi, mazoezi kwa maana sijaweza kufika kwa gym, mi ufanya mazoezi ya kuruka, kufanya sit ups na push up, na pia mi huchukua, hutembea, hutembea kilomita mbili kwa siku. Ninapenda kufanya mazoezi yangu, mazoezi yangu mi huifanya kila siku, haswa kutembea, mi hutembea asubui na mapema mi huamka mapema, kuenda kutembea kufanya hilo zoezi. Na mimi huhisi nikiwa mtulivu mwili wangu ukiwa sawa baada ya mazoezi na huwa nafeel mwili yangu iko sawa.

Mimi hupenda kuandika kwa mkono wangu kwa maana kompyuta ina madhara. Mtu anapoenda kukaa mbele ya kompyuta kuandika kazi yake. Utapata labda kazi ni nyingi, inakubidi ukae hapo sana, inakuadhiri kiafya kama mgongo, macho, na pia mtu anachoka. Na pia teknolojia sasa hivi inafanya watu wakue wasifikirie kitu kingine lolote, yani akili zao tu zimo pale kwenye kompyuta. Kwa maana na ndivyo mimi napenda kuandika kwa mkono wangu, kwa maana ni rahisi, ninaweza kuona makosa ni nayofanya na kurekebisha. Maoni yangu ni kwamba kuandika kwa mkono ni rahisi kuliko kompyuta, na hiyo ndio mimi ninaona inayofaa.

Mtu ambaye aliyenifundisha jambo muhimu katika hii maisha ni babu yangu. Babu yangu alikuwa mtu mwenye mawaidha na alikuwa mtu mwenye busara sana. Alinifunza mambo ya maisha sana. Alinipa mawaitha mazuri sana. Na Mungu alimpenda zaidi akamchukua na roho yake ailaze pema peponi. Alinifunza kuishi vyema na watu. Alinifunza kupenda watu. Walinifunza niwe mtu mwenye ambaye anapenda kutangamana na watu nisiwe mtu msiri vile kwa maana wale wale watu unaokaa nao ndio wale watu utawahitaji. Hakuna mtu aliye duniani ambaye humuitaji. Awe, awe vipi, awe akaa hivi, awe kilema, awe nini.

Ndiyo naweza kukumbuka kwa mfano kuna wakati wa kihistoria wakati Los Angeles Dodgers walicheza thidi ya Boston Red Sox kwenye World Series mnamu mwaka elfu moja mia mbili ishirini na nane ilikuwa mechi ya kuvutia na Dodgers walishindwa ubingwa wao wakwanza tangu mwaka elfu moja mia moja tisini na nane. Themanini na nane. Lakini kile ninachokumbuka ni wakati wa kusisimua wakati wa mechi ya All-Star Game ya MLB mnamo mwaka elfu ishirini na mbili. Ambapo show hii hotani alicheza kama picha na bata. Ilikuwa ya kihistoria. Unapofikiri kuhusu wakati kama huu unajisikia msisimuko wa furaha. Ni kama ukiwa uwanjani unapiga kelele na unashangilia pamoja na uma.

Kibinafsi mimi, huenda hospitali kama sina gonjwa lolote mara tatu kwa mwaka, kufanya checkups za hapa na pale, nikiwa niko sawa, basi Alhamdulilah. Lakini kama nina shida, basi matembezi yangu katika hospitalini yanaongezeka. Kura watu wenye afya njema inaweza kuwa mara moja au mbili kwa mwaka kwa ajili ya matibabu madogo madogo. Lakini kwa wengine inaweza kuwa mara nyingi zaidi hasa kama wana hali kama vile magonjwa sugu kama diabetes, shinikizo la damu au magonjwa mengine.

Katiko hiyo sekta ya kuzungumzia mfanyi biashara bora, nitaongelelea kuhusu mfanyi biashara maarufu kama Elon Musk kutoka nchi ya Uingereza. Alianzisha kampuni kama Tesla, SpaceX na Neuralink na akajitokeza kama kiongozi wa kibunifu. Nampenda Elon Musk kwa sababu anachukua hatari kubwa ya kuingia katika sekta ambazo wengine hawawezi. Anajali sana kuhusu mstakabali wa dunia na anataka kutatua matatizo makubwa kama vile mabadiliko ya tabia ya nchi. Kituo cha ajabu alichofanya ni kuweza kutengeneza gari la umeme. Tesla kwa maarufu, na kubadilisha tasnia ya gari ambayo inapunguza uaribifu wa mazingira kwa maana ile moshi hutoka katika magari yanao tumia petroli. Si mzuri katika mazingira zinaweza kuharibu the ozone layer. Pia, SpaceX yake inafanya kazi ya kurudisha roketi angani na kutua salama.

Kwangu naoga mara moja au mbili kwa siku lakini ninafaa kuoga mara mbili ama tatu kwa wiki tu. Isipokuwa kama umetoka jasho sana au umejaa vumbi. Kuoga kila siku kunaweza kuondoa mafuta ya asili yanayolinda ngozi na kusababisha ukavu, mwasho na hata ngozi kupasuka. Kwa kawaida watu wengi huoga asubuhi na jioni lakini inategemea hali ya hewa pia na shughuli za kila siku.

Napenda wachezaji wa mpira wa soka kama Messi na Neymar ni wachezaji bora wa soka duniani. Neymar ni mzaliwa wa Brazil, anajulikana wako ujuzi wake wa ajabu wa kucheza mpira kasi na uwezo kufunga mabao. Amecheza kwa vilabu vikubwa kama sasa hivi Santos, FC Barcelona na PSG. Na ameshinda katika mataji mengi. Na pia Messi kupende mwingine ni mzaliwa wa Argentina. Nampenda kwa sababu ni mchezaji bora, anautalanta ndani yake na anaile pashoni ya kucheza mpira. Ameshinda tuzo nyingi, ikiwa maballon d'Or nane. Na amesaidia timu ya Barcelona kushinda mataji mengi ikiwa ni pamoja na La Liga na UEFA Champions League. Messi pia ni mshindi wakombe la dunia wa mwaka elfu mbili ishirini na mbili. Wawili hawa wamekuwa na mafanikio makubwa katika soka na ndiyo maana nawapenda. Ninapenda kuwatazama wakicheza mpira.

Mawasiliano na wafanyi kazi wenzangu tunaweza kuzungumza katika njia mingi, lakini kama ni mambo ya kiprofeshonali na mambo official, tunazungumza kupitia email, lakini kama ni mambo ya baadae kama ya uko nje labda kuenda kujiburudisha kwenye vilabu, tunatumia watsapu ama mitandao ya kijamii. Na sometimes tunakutana kwenye mikutano ama ana kwa ana. Kuna changa m.

Kibinafsi, napenda kula samaki mara moja moja, si kila wakati mara moja moja. Lakini samaki ni nyama nzuri, ina manufaa ya kiprotini, ina ladha tamu, wakati mwingine, inanjia nyingi za kupika, kama mvuke, kukaanga na kuoka. Sipendi kula samaki kila saa, napenda kula mara moja moja, kwa sababu sipendi pia ule mnuko unaokuja baada ya kukula samaki. Kuna samaki aina mbalimbali kama tilapia, mbuta na dagaa.

Nguvu za mtu kazini zinaweza kuwa ujuzi wa kipekee kwa mfano waandishi, uchanganuzi, uwezo wa kuwasiliana vizuri na wenzako, uwezo wa kutatua matatizo kwa haraka, uaminifu na uadilifu. Mimi kibinafsi nguvu zangu kazini ni kuweza kuwasiliana vizuri na uaminifu na uadilifu. Mimi huwa nimejituma katika kazi ninapenda kufanya kazi nzuri, kazi safi, sipendi kukorofishana na wenzangu.

Ningependa kutembelea nchi ya Amerika kwa sababu ni nchi yenye vivutio vingi. Ningeenda Amerika kutembelea maeneo kama New York, Hollywood, Disneyland. Ninatamani Amerika kwa sababu inamchanganiko wa tamaduni na watu tofauti. Inavivutio vya kihistoria na kisasa. Chakula yake ni tamu kama burgers, pizzas, donuts kutoka McDonald's. Ningependa kutembelea pia hiyo McDonald's. Nimekumbuka kuhusu Amerika pia inasherehe za kitamaduni kama Thanksgiving na pia ningependa kusikiza mziki wa jazz na hip-hop huko Harlem na LA ningependa kuona pia majengo marefu ya New York, uzuri wa asili ya Yellowstone. Ninapofikiria kuhusu safari ya Amerika najisikia msisimko na hamu ya kugundua kitu kipia.

Zawadi mzuri ambayo nimewahi kupokea ni rinda, nilibaiwa na mama yangu. Hilo rinda lilikuwa classic na lilikuwa ni nzuri. Lilikuwa ni lenye adabu, linaweza kuvaliwa katika mandhari yoyote. Hilo rinda ninalipenda sana na ninaweza kuvivaa na viatu vyovyote viwe heels ama sneakers. Rinda, hilo rinda ninalipenda sana. Maana hata qality yake ni ya juu sana.

Ndio kibinasi mimi napenda kucheza ngoma kwa maana ni mzuri, linanipa burudani na inalenga mwili, inaonesha utamaduni na mila, inafaa kwa sherehe na hafla. Kenya kuna aina ya ngoma kwa maana kuna makabila tofauti, tofauti. Kama mimi mwenye mimi ni mkamba na pia napenda kusikiliza nyimbo za kiluo, taarabu na pia mugithi.

Njia ya usafiri ambayo natumia kila siku sana sana ni miguu yangu, ninapenda kutembea kwa sababu pia kukaa kwa gari, pia si. Kunachosha, kunaathiri afya, ninapenda kutumia miguu kama ninaenda mahali karibu ambapo hakuna distance refu, ninapenda kutembea. Lakini pia mara nyingine ninaposafiri mbali ninapenda kutumia gari. Bado sijaweza kutumia njia ya usafiri ya garimoshi au ndege lakini tukifika pale pia tutajaribu.

Najikinga kutokana na jua kali kama kutumia vitu kama sunscreen, sunscreen kutoka kutoka hii brandi ya kosmetiki ya ganiye, natumia sunscreen yao pia, nisisafiri sana wakati kunajua kukinga kupata, kujikinga kutembea katika jua kali, pia tunatembea na mwavuli ya kukinga jua kali.

Katika juhudi zangu za kuweka afya bora mimi hupiga mazoezi, kula matunda, pia ninajikita kukula vyakula ambavyo vina mafuta vingi 'as in fast food' ama ile inaitwa 'junk food'. Ninajitenga sana, pia ninapunguza mlo wangu wa kukula vitu vya 'carbs', kwa mana 'carbs' zinasaidia katika kuongeza obesity katika mwili wa mtu, pia ninapunguza kukula 'carbs'. Ninakula sana sana protini ambazo zinasadia kujenga mwili kama vile mayai, maziwa, maharagwe.

Kwa maranyigi kama kazi hainiitaji kufanya na watu, ninapenda kufanya nikiwa peke yangu. Lakini wakati mwingine ninahitaji kufanya na wenzangu kwa maana ushirikiano na umoja ndio nguvu. Ninapenda kufanya kazi na wenzangu. Kushirikiana inasaidia kumaliza kazi haraka, kufanya kazi safi. Ninapenda kufanya kazi na wenzangu.

Ndiyo, bahari nimeweza kuiona nimeweza kusafiri katika mji wa Mombasa nikatembelea Nyali beach na kule ndiko kuna Indian ocean niliweza kuona bahari nikaogelea nikaona wanyama wa bahari kama vile starfish na wanyama wengineyo nikawaona mimea ambayo inayomea kwenye maji kama mangroves na water hyacinth.